Ndiyo, mimi napenda sana kuogelea. Nishuguli nzuri kweli na nimejifunza mambo kadhaa kuhusu umuhimu wake na jinsi ya kuendelea mbele. Kuogolea ni mazoezi bora kwa mwili nzima, ambayo ya nafaida nyingi ya kiafya na kiakili. Inafanya kazi karibu kila misuli mwilini, ikijumuisha mikono, miguu mgongo na msingi wa mwili. Bila kueka mkazo mkubwa kwenye vyungo vyangu kama mazoezi mengine ya arthini kama kukimbia, inaimarisha mfumo wangu wa moyo na mishipa ya damu, inaboresha mzunguko wa damu, inapunguza shinikizo la damu na inaweza kuongeza uwezo wa mapafo. Kuwa ndani ya maji na mdundo wakupumua, utuliza akili, hupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi na huongeza hisia za furaha. Ningependa kupata mafunzo zaidi ili niweze kushiriki katika shuguli za upigaji mbizi wa kina. Hii itani ruhusu kuchunguza maeneo ya kuvutia chini ya maji kama vile meli zilizo zama au miamba ya matumbawe isio fikiwa na wengi.